Chakula cha jadi ambacho ni nakipenda ni samaki wa kupaka na wali wa mnazi. Mara nyingi chakula hiki huwa ni tamu na chenye ladha ya kuvutia. Pili ni chakula hiki mara nyingi huwa na proteini ambayo hutoka kwa samaki na mchele kutuwa kabohiderati ambazo zinajenga mwili na kufanya mwili kuwa sawa.